Ndiyo, napenda kuvaa vipule kwa kiasi. Si kila siku lakini hasa nikitoka au nikitaji kuongeza ladha kwenye muonekano wangu. Vipule kidogo na simple kama vile studs au midoro midogo hunifanya nijisikia nipo smart bila kuzidisha. Siku ze sherehe au matukio maalum napenda kujaribu vipule vikubwa kidogo vya rangi au vya kipekee vinavyoleta mwanga usoni na kuongeza confidence.